Ndiyo mimi wanavaa miwani kwa sababu ya matatizo ya macho. Navaa miwani kuboresha uwezo wa kuona, kulinda macho dhidi ya juu ya vumbi na mwanga kali, pia navaa kuboresha mtindo na mwonekano. Watu wengine pia huvaa kwa sababu za kiafya. Miwani na afya ya macho. Sababu kuu ya kuvaa miwani kwangu ni afya ya macho. Watu wengi huvaa miwani kwa sababu ya kuona kwa mbali, kwa shida, kuona karibu kwa shida, kuchoka kwa macho, maumivu ya kichwa yanayotokana na macho. Miwani husaidia macho kufanya kazi bila msongo mkubwa. Pia maisha, kabla ya kuvaa miwani. Watu wengi kabla ya kuvaa miwani, huona vitu kwa ukungu, hukaza macho mara kwa mara, huchoka haraka wakisoma na hupata maumivu ya kichwa. Wengine hudhani ni kawaida bila kujua kuwa wanahitaji miwani. Mabadiliko baada ya kuanza kuvaa miwani. Baada ya kuanza kuvaa miwani, rangi huonekana vizuri kusoma kunakuwa rahisi, maumivu ya kichwa hupungua na pia dunia huonekana wazi zaidi. Watu wengi hushangaa kuona tofauti kubwa. Pia hisia za mwanzo za kuvaa miwani. Mara ya kwanza kuvaa miwani wengine hujisikia ajabu, wengine hujisikia aibu na wengine huona uzito usoni. Lakini baada ya muda mfupi mtu huzoea kabisa. Miwani na kujiamini. Awali baadhi ya watu huona miwani kama kitu cha kuwafanya waonekane dhaifu, kitu cha kuwafanya waonekane tofauti. Lakini baadaye huongeza kujiamini, huwa sehemu ya utambulisho na huongeza haiba. Watu wengi huanza kuipenda miwani yao. Miwani kama mtindo. Leo miwani si afya tu bali ni kifaa cha mitindo, huendana na mavazi na huchaguliwa kwa umbo la uso. Watu wengine huvaa miwani hata bila shida ya macho kwa ajili ya mwonekano. Miwani kwa jua. Miwani ya jua hulinda macho dhidi ya mianzi ya jua, hupunguza mwanga mkali na huzuia macho kuchoka. Hii ni muhimu hasa katika maeneo yenye jua kali. Miwani kazini au na shuleni. Kwa wanafunzi na wafanyakazi, miwani huongeza umakini, husaidia kusoma skrini au vitabu na hupunguza makosa. Kutovaa miwani, kunaweza kuathiri utendaji. Pia miwani na teknolojia. Kwa matumizi ya simu na kompyuta macho huchoka haraka, mwanga wa skrini huathiri macho. Ndiyo maana kuna miwani maalumu ya kuzuia mwanga wa blue, kupunguza uchovu na wa macho. Kuna changamoto za kuvaa miwani pamoja na faida. Miwani ina changamoto kuteleza usoni, kuchafuka mara kwa mara, kwa kirahisi, kujaa ukungu wakati wa baridi na mvua. Hii huwataka wavaaji kuwa waangalifu. Miwani na michezo. Kwa watu wanaocheza michezo, miwani ya kawaidi huweza kuleta usumbufu wengine hutumia lens maalum, wengine huvaa miwani ya michezo hii kutegemea na aina ya shughuli. Pia miwani na utamaduni wa jamii. Zamani miwani ilihusishwa na uzee, usomi wa hali ya juu. Leo hii ni kawaida kwa kila rika, inavaliwa bila aibu na inakubalika kijamii. Mitazamo imebadilika zaidi. Pia miwani ni garama. Miwani inaeza kuwa nafuu au ghali sana. Gharama hutegemea aina za lens, fremu na ubora. Lakini ni waekezaji wa afya si anasa. Umuhimu wa kupima macho ni muhimu upime macho mara kwa mara, ufuate ushauri wa wataalamu na kutochagua miwani kiholela. Miwani isiyo sahihi inaweza kudhuru macho. Miwani na watoto. Kwa watoto miwani husaidia kujifunza shuleni, huongeza kujiamini shuleni na huzuia kuchelewa kielimu. Si upuuzilie dalili za matatizo ya macho kwa watoto wao. Pia maisha bila miwani kwa waliohitaji, kutoivaa miwani hupunguza ubora wa maisha, huleta uchovu wa kudumu na huathiri kazi na masomo. Ndiyo maana kuvaa miwani ni hatua ya kujiajiri. Miwani katika sehemu ya maisha ya kila siku kwa wengine, miwani huvaliwa kila siku, huwa kama saa au simu na husahaulika kuwa ipo. Inakuwa sehemu ya maisha. Mtazamo wangu kuhusu miwani ni kwamba miwani si udhaifu, ni suluhisho, ni ishara ya kujitambua na kujijali. Kuvaa miwani ni hatua ya hekima, si ya aibu. Na hivo anayevaa miwani hafai kukuwa na aibu yoyote kwa sababu labda ni kiafya, labda ni kikazi, tumia miwani yako vizuri ili usije ukapoteza macho yako ama kuona kwako. Ingawa mimi sivai miwani kimwili, ninaelewa kikamilifu kuwa, miwani ni muhimu sana kwa afya, huongeza ubora wa maisha na huleta kujiamini na faraja. Kuvaa miwani ni ishara ya mtu anayejali afya yake na maisha yake ya kila siku. Pia kuvaa miwani ni kuonyesha ya kwamba mtu anaelewa kile anachohitaji ili afanye kazi yake vizuri, mazingara anayokaa yako aje. Na hivo basi, mtu anayevaa miwani asidhalilishwe na mtu yeyote.

Ushauri ni muhimu sana kwa mtu anayekaribia au tayari ameanza kazi kwa mara yake ya kwanza. Kwanza kazi ni hatua kubwa maishani na mwanzo mzuri huweka msingi wa mafanikio ya muda mrefu. Ushauri wa kwanza ni ya kwamba chukulia kazi kwa makini na unyenyekevu. Unapoanza kazi elewa kuwa hujui kila kitu. Kuwa tayari kujifunza, kuuliza maswali na kukubali kuongozwa. Sijione mjuzi kupita wengine na unyenyekevu, hukufanya, kujifunza haraka, kupendwa na kuheshimiwa na pia kuepuka makosa ya kiburi. Kumbuka kila mtaalamu alianza kama mwanafunzi. Pia jifunze zaidi ya kile unachoelekezwa. Usifanye kazi kwa kiwango cha chini. Tujitahidi kujifunza majukumu ya wenzako. Kuelewa malengo ya kampuni na kufahamu mfumo mzima wa kazi. Itakufanya uwe mtu wa thamani na mwenye nafasi ya kupanda ngazi. Thamini muda na fika kazini kwa wakati. Kuwahi kazini ni ishara ya uwajibikaji na heshima. Mtu anayeheshimu muda huaminika. Hupata majukumu makubwa zaidi. Hujenga taswira nzuri. Hata kama hakuna anayekuwa na tabia ya kuwahi hujenga nidhamu binafsi. Sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Katika miezi ya mwanzo, sikiliza jinsi mambo yanavyofanywa. Elewa utamaduni wa kazi na jifunze lugha ya mawasiliano ya ofisi. Kuzungumza sana bila kuelewa mazingira kunaeza kukuingiza kwenye matatizo yasiyo ya lazima. Kuwa mwaminifu na mkweli. Uaminifu ni mtaji mkubwa kazini ukikosea kubali. Usifanye mambo kwa kificho. Linda siri za kazi sifa ya uaminifu hukaa muda mrefu kuliko ujuzi pekee yake. Jenga mahusiano mazuri kazini, fanya kazi vizuri na wakubwa wako, wenzako na wafanyikazi wa chini. Heshima kwa kila mtu huleta ushirikiano mzuri na mazingira bora ya kazi. Kubali maoni na marekebisho. Ukikosolewa, usikasirike, sikiliza kwa utulivu, chukua kama fursa ya kujifunza, hakuna anayekua bila kurekebishwa. Kila mtu kwenye kazi, ana changamoto zake. Ukiambiwa ya kwamba badilika, tilia maanani, jitambue na ujitunze. Kazi si maisha yote. Lala vya kutosha. Kula vizuri, pata muda wa kupumzika. Mfanyakazi aliyechoka au mwenye msongo wa mawazo hawezi kutoa matokeo bora. Epuka migogoro na maneno yasiyo ya lazima. Ofisini kuna tofauti za tabia, tamaduni na mitazamo. Yepuka majungu, usijiusishe na mgeguru, zingatia kazi yako. Utulivu huokoa ajira na heshima yako. Kuwa mtulivu pale kazini, usitake kugongana na wafanyikazi wenzako pale kazini ama na bosi wako. Weka malengo ya maendeleo, jiulize, nataka kujifunza nini mwaka huu, nataka kuwa wapi baada ya miaka ijayo huku mbele, pata ujuzi mpya soma, na tafuta mafunzo ya kukaza na kukuza taaluma yako. Itakusaidia huku mbele hata upate cheo kwenye kazi. Jifunze kusimamia fedha mapema. Mshahara wa kwanza ni mtihani mkubwa epuka matumizi ya pupa. Anza kujiekea akiba. Na pia jifunze kupanga bajeti. Uhuru wa kifedha huanza na nidhamu ndogo ndogo. Usikuwe ukitumia pesa kiholelaholela. Kuwa na subira. Mafanikio hayaji mara moja subira. Ukuaji kubali changamoto endelea kujituma. Kuna changamoto katika kazi. Kila mtu aliyeanza ukimuuliza atakwambia kwamba alianza na kulikuwa na changamoto. So si wa kwanza au wa mwisho. Jikaze, endelea kujituma. Kila hatua ndogo ni sehemu ya safari ndefu. Kwa mtu anayeanza kazi, kuwa na tabia njema. Kwa mwaminifu, kuwa mwenye kutii. Kwa lile ambalo ni jema. Na lile ambalo ni baya. Pata njia ya kuli. Kataa kwa heshima. Kuwa na nidhamu. Kuwa mwaminifu. Mtu ambaye yeyote anayefanya kazi mahali. Ukiwa mwaminifu mambo yako yanaenda shwari. Kuwa na hamu ya kujifunza. Usiwe mgumu kwa kurekebishika. Unaporekebishwa na wenzako waliokutangulia pale kazini kuwa mtiifu. Ni muhimu kuliko kukuwa na ujuzi pekee yake. Kazi ya kwanza si mwisho wa safari. Bali ni mwanzo wa kujijenga kuwa mtaaluma na kama binadamu. Ukianza vizuri utaeka msingi imara wa maisha yenye mafanikio. Heshima na kuridhika. Pale kazini unapojiheshimu unapata ya kwamba. Hata tatizo linapotokea, linasuluhishwa kwa njia nzuri, si kwa njia ya kelele. Kuwa mwenye heshima, heshimu wakubwa wako na wadogo wako, bila kujali cheo, wala mshahara ambao wanaopata. Pale ofisini, weka mipaka. Usiwe wa kuongea kila kitu pale kwenye ofisi. Mambo yako ya nyumbani, usiyaweke wazi pale kazini. Weka siri zako za nyumbani, fanya kazi yako siku ikiisha, ondoka.

Mimi napenda kununua vitu vinavyoongeza thamani halisi katika maisha yangu ya kila siku vitu vinavyorahisisha maisha vinavyonifanya nijisikie vizuri na vinavyonisaidia kukua kimwili, kiakili na hata kijamii. Kwanza kabisa napenda kununua vyakula na mahitaji ya nyumbani. Kitu cha kwanza ninachopenda kununua ni chakula bora na mahitaji ya msingi ya nyumbani hapa napendelea kununua vyakula safi hasa mboga na matunda nafaka na protini zenye afya. Naamini kuwa afya njema huanza jikoni, ninapokuwa na chakula kizuri nyumbani nahisi amani na utulivu kwa sababu najua mwili wangu unapata kile unachohitaji. Pia napenda kununua vitu vya nyumbani kama sabuni, dawa za usafi, taulo na vifaa vya jikoni. Hivi ni vitu vidogo lakini vina mchango mkubwa katika kunifanya nijisikie nipo mahali salama safi na pa kustarehesha. Pia mimi hupenda kununua mavazi na viatu. Napenda kununua nguo na viatu lakini kwa mtazamo wa ubora kuliko wingi. Sipendi kununua nguo nyingi zisizo na matumizi ya muda mrefu napendelea nguo zinazodumu zinazofaa mazingira yangu na zinazonifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini. Viatu ni muhimu sana kwangu kwa sababu vinaathiri afya ya mguu na mwili kwa ujumla kwa hiyo nikiona kiatu chenye ubora mzuri chenye starehe na kinachofaa matembezi au kazi huwa tayari kukinunua hata kama ni ghali kidogo. Vifaa vya teknolojia katika dunia ya sasa, teknolojia ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa hiyo, napenda kununua vifaa vya teknolojia kama simu, vipokea sauti, chaja bora au vifaa vinavyonisaidia kazi na mawasiliano. Simu nzuri hunisaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na hata kuburudika. Hata hivyo sipendi kubadilisha vifaa mara kwa mara bila sababu. Napenda kununua kifaa kimoja kizuri, kinachodumu kwa muda mrefu, badala ya kununua mara nyingi vitu vya ubora wa chini. Vitabu na vifaa vya kujifunzia miongoni mwa vitu ninavyopenda sana kununua ni vitabu vitabu hunipa maarifa, msukumo na mtazamo mpana wa maisha mimi napenda vitabu vya kujikuza, historia, hadithi. Bali na vitabu napenda kununua vifaa vya kujifunzia kama daftari nakala mzuri au hata kozi za mitandaoni. Kwangu pesa ninazotumia kujifunza si hasara bali ni faida ya muda mrefu. Pia mimi hununua vitu vinavyoongeza starehe na afya ya akili. Napenda kununua vitu ambavyo vinanisaidia kupumzika na kutunza afya ya kili. Hii inaweza kuwa filamu, muziki, michezo midogo au vitu vya mapambo ya nyumba vinavyofanya mazingira yawe ya kuvutia na yenye amani. Wakati mwingine mimi hununua vitu rahisi kama taa nzuri za nyumbani, mshumaa wa harufu nzuri au blanketi laini. Vitu hivi vinaonekana vidogo lakini vina mchango mkubwa katika kunifanya nijisike vizuri baada ya siku ndefu. Pia kadiri ninavyokuwa nimegundua kuwa napenda kununua uzoefu kuliko vitu vingi vya kushikika. Mfano kusafiri kula chakula kipya mahali tofauti au kushiriki tukio fulani la kijamii au kielimu. Uzoefu huniachia kumbukumbu zisizofutika na hunipanua kifikira. Sababu zinazoniongoza kununua kwanza ni je hii kitu ni muhimu. Je kitaongeza thamani katika maisha yangu. Je, nitakitumia mara nyingi na je, kinaendana na bajeti yangu. Kwa hivyo, maswali haya hunisaidia kuepuka ununuzi wa pupa na kunifanya nitumie pesa kwa busara. Kwa ujumla, ninachopenda kununua zaidi ni vitu vinavyonijenga. Vinavyonijengea afya yangu, maarifa yangu, faraja na uzoefu. Mimi huwa sijali sana kuwa na vitu vya kujionyesha, bali napenda vitu vinavyonifanya niishi maisha bora, yenye usawa na maana. Ununuzi kwangu ni chombo cha kuboresha maisha si lengo lenyewe.

Ninavyo sherehekea sikuku ni jambo linalo husisha, hisia, mila, mahusiano na mapumziko ya akili. Sikukuu kwangu si tu tarehe kwenye kalenda, bali ni wakati wa kusimama kidogo, kuangalia nyuma niliko toka, kuthaniini niliyo nayo na kushirikiana na furaha na watu wengine. Mimi kuna maandaliz ambayo hufanya kabla ya sikuku. Sherehe ya sikukuu huanza kabla ya siku yenyewe kufika. Mara nyingi huanza kwa kupanga mipango mapema, kujua sikukuu ni ipi na imaanisha nini na nini tutaimiaje. Kama nisikuku ya kitaifa au ya kidini, hujianda kisikolojia kwa kuikumbuka maana yake na kwanini inaadimishwa. Mandalizi pia huhusisha mambo ya vitendo kama kusafisha nyumba, kununua mahutaji muhimu, kupanga chakula cha siku hiyo, kuwasiliana na familia marafiki kupanga kukutana. Hayo yote hunipa hisia ya msisimuko na matarajio mazuri. Kuamka na mtazamo wa shukrani. Asubuhi ya siku hii mimi huamka nikiwa na mtazamo wa shukrani najitahidi kuanza siku kwa utulivu. Wakati mwengine kwa sala, tafakari au mawazo ya ndani. Huu ni muda wa kushukuru kwa uhai, afya ya familia na nafasi ya kuiona siku nyingine ya peke. Sikukuu huni kumbusha kuwa maisha hayapaswi kuwa mbio za kila siku tu. Kuna nyakati za kusimama na kushukuru. Mavazi pia na mwonekano, katika sikukuu mimi napenda kuvaa vizuri kuliko kawaida. Si kwa ajilii ya kujionyesha, bali kama ishara ya heshima kwa siku hiyo. Mavazi safi na nadhifu hunifanya nijisikie maalumu na kunipa hadhi ya furaha. Wakati mwengine ni nguo mpya, wakati mwengine nizile ninazo zipenda zaidi, jambo muhimu ni kujisikia huru na nadhifu na mwenye kujiamini. Chakula pia huchukua sehemu ya sherehe hiyo siku. Chakula ni sehemu kubwa sana ya jinsi ninavyoshetehekea sikukuu. Napenda sikukuu hmiwe na chakula cha kipekee, tofauti na siku za kawaida. Hii inaaeza kuwa chakula cha nyumbani kilicho pikwa kwa upendo, vyakula vya asili, vinavyo husiana na sikukuu husika, kushiriki mulo na familia umarafiki. Wakati mwengine mimi hushiriki katika mandalizi ya chakula, wakati mwengine hununua tayari, kilicho muhimu na kushirikiana. Chakula huleta watu pamoja na huongeza furaha. Pia mimi hukutana na familia na marafiki. Kama kwa mimi sikukuu haina maana kubwa bila watu, napenda kutumia muda na familia ndugu marafiki ya u au majirani. Kukaa pamoja, tuweze kuzungumza, tucheke na tukumbushane mambo ya zamani huongeza thamani ya sikuku. Hata kama hatuwezi kukutana ana kwa ana, hujitahidi hata kwa kupiga simu kutuma ujumbe wa kufanya mawasiliano ya video. Mwasiliano haya, hunifanya nijisikie kuunganishwa na wengine. Pia mimi huleta kumbukumbu za kitamaduni na kidini. Baada ya sikukuu huwa, na maana ya kidini au kitamaduni. Katika siku kama hizo mimi hushiriki, ibada sala au shughuli maaalum zinazo husiana na imani ya utamaduni. Hii hunipafursa ya kutafakari maadili nidhamu na wajibu wangu kama binadamu katika jamii. Sikukuu kama hizo hunikumbusha mizizi yangu, historia na utambulisho wangu. Pia mimi huwa na burudani na mapumziko. Burudani ya majukumu ya msingi napenda sikukuu hiyo pia ni wakati wakupumzika. Naweza kusikiliza muziki ninaoupenda, kutazama filamu au vipindi maalum, kutembea nje au kukaa sehemmu tulivu. Kufanya jambo ninalo lipenda lakini sina muda wa kufanya siku za kazi. Mapumziko haya hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili. Pia mimi hushirikiana na kutoa kwa wengine. Sikukuu hunikumbusha pia umuhimu wa kutoa. Kama inawezakana napenda kusaidia wengine, iwe ni chakula, iwe ni mavazi, hata iwe ni neno jema. Kutoa hunifanya nijisikie furaha ya ndani na kunikumbusha kuwa sherehe ya kweli haiko kwenye kupokea tu bali pia kwa kushiriki. Pia miii hutafakari na kuweka malengo mapi. Baada ya sikukuu hasaa zinazo husiana na mwanzo au mwisho wa kipindi fulani hiyo hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu. Na mimi huwa najiuliza nimejifunza nini kwa wakati uliopita nimefanya nimi vizuri. Nimefanya nini tofauti hapa mbeleni ili nifanikiwe zaidi. Hiyo hunisaidia kuingia katika kipindi kipya nikiwa na mwelekeo wa matumaini mapya. Kwa ujumla, mimi nasherehekea sikukuu kwa unyenyekevu lakini kwa amani kubwa. Si lazima iwe na gharama kubwa au sherehe ya kelele nyingi. Kilicho muhimu ni shukrani ushirikiana mapumuziko kumbukumu na furaha ya ndani. Sikukuu hunipa nafasi ya kukumbuka kuwa maisha ni zaidi ya ratiba na majukumu. Ni pia kuhusu kuishi kushirikiana na kuthamini kila hatua.